Nam ninapenda kuogelea hasa wakati ambapo kuna jua kali kwa sababu wakati huo kwanza kabisa siwezi kupata homa na pia ninaweza kufurahia wakati ambapo kuna hakuna juakali ili nitulize ama nipunguze joto ya mwili.